Unapenda kufanya nini na rafiki zako? Ninachopenda kukifanya na rafiki zangu ni kustarehe, kuangalia filamu na kuongea nao, na pia kushiriki katika mambo kama michezo, kucheka, na mambo kadhaa mengine, kula chakula, na mambo mengine kadhaa.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa usiku. Kuamshwa asubuhi mapema ni kama dhambi kwangu, yaani siwezi kabisa. Na akiniamsha mtu, mimi hukasirika sana. Na ninaweza hata kumbonda bonda kabisa yaani. Ila wakati wa usiku, ninaweza kufanya mambo mengi. Ninaweza kufanya kazi ninaweza kusoma. Ninaweza kufundisha wenzangu au watoto wangu. Na chochote tu kile.

Ulikuws unapenda kufanya nini utotoni? Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki zangu. Nilikuwa na rafiki kama Pendo. Nilikuwa na rafiki kama Musa. Nikuwa narafiki kama Joseph. Na Anna. Nilipenda sana kucheza nao. Kwenye mchanga. Kuruka kamba. Kuchezea watu wazima. Na michezo mingine ya kadha wa kadha.

Jee, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Naam, napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Njia moja ya kujiburudisha, na mara nyingi, maoni yanachekesha, yanavutia, yanafundisha, na kuelimisha maishani. Na ni nijia moja ya kubadilisha maisha yako, au kujifunza mambo maana ya maana maana kwenye maisha.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Ninachokifanya kuongeza uzalishaji wangu ni kuhakikisha nimekula kwa afya, nimekunywa maji na wakati wote, ninahakikisha mawazo yangu, ni mawazo yenye usafi, yaani, hayana, hayafikirii mbali. Pili ninachokifanya kuhakikisha uzalishaji wangu uko juu, ni kuhakikisha nimeondoa kelele zote au njia zozote zinazoniathiri ninavyo.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula kilichopika vizuri Kilicho pikwa na pili pili hoho na kitungu saumu na pia kikawekwa pabrika Harufu ya pili ninayoipenda zaidi ni harufu ya ya perfume au manukato. Harufu ya manukato ya one million au ya manukato mengine zaidi ya aina ya nyinginyingi naipenda.

Je, unapenda kuimba? Naam, napenda sana kuimba nikiwa chumbani mwangu mara nyingi huwa najikuta tu naimba nikiwa na rafiki zangu nikiwa na familia yangu napenda tu muziki na muziki unapocheza huwa naimba naimba na waimbaji hao na napiga densi pia na kujitupa hapa na pale na kusherehekea.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi Kinywaji unajwa kipenda zaidi ni kinywaji cha chai chai ina manufaa mengi na mimi kibinafsi nainywa kama mara mbili au mara tatu kwa siku asubui mchana wakati wai mingine na usiku ninapo elikea kulala Napenda kinywaji hicho kwa sababu ya manufaa yake kinaweza kunisaidia kuwa uzalishaji zaidi ya wakati sijainywa.